Mara nyingi, asubuhi hula chakula chepesi chenye kunipa nguvu ya kuanza siku. Kwa kawaida ni uji, chai ya ukahawa, nikiambatanisha na mkate au matunda. Hii hunisaidia kuwa makini, mwenye nguvu, na tayari kuanza majukumu ya siku.

Apana, singeweza kupenda kurudi ujana. Ingawa ujana una nguvu na amasa, ninaona thamani kubwa katika nilipo sasa, kwa sababu ya uzoefu, hekima, na mtanzamo mpano wa maisha niliupata. Kila hatuwa ya maisha, ina uzuri wake, na nathamini zaidi kukuwa na kujifunza kuliko kurudia hatuwa niliokuisha pita.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mitazamo tofauti na kunisaidia kuelewa mawazo ya watu mbali mbali. Hata hivyo, nachagua kwa makini ni maoni yapi nayazingatia nikijua si yote yana msingi mzuri. Kwangu, maoni yalioyo na hoja, heshima na maarifa ndio yenye thamani zaidi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuwasiliana, kushirikiana shughuli za nyumbani na kupumzika pamoja. Hufurahia kuzungumza, kula pamoja au kufanya shughuli ndogo zinazotujenga kihisia. Muda huo hunisaidia kuimarisha mahusiano na kupata amani ya moyo.

Ndiyo, napenda asali. Naipenda kwa sababu ni ya asli, ina ladha nzuri, na pia ina faida kiaafya. Mara nyingi huitumia kama kionjo kwenye chai au pamoja na vyakula vingine hasa inaposaidia kuongeza nguvu na kuimarisha afya.

Napenda zaidi chakula chenye mafuta kidogo lakini chenye lishe. Hii inatoa ladha nzuri bila kuadhiri afya na hunipa nguvu ya kufanya kazi. Mara nyingi, huchanganya vyakula vyenye mafuta yenye afya kama siagi ya karaga, mafuta ya mzituni au avocado pamoja na mboga na protini.

Dio, napenda kunywa maziwa. Upenda hasa maziwa safi au yale yaliyopiwa kidogo. Kwa sababu, niyalishe na unipanguvu. Mara nyingine, ujumuisho kwenye chai, kahawa au mlo wa asubui ilikuongeza latha na virutubisho.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda kucheza na marafiki, kukimbia nje, na kushiriki michezo mbali mbali. Pia nilifurahia kucheza michezo ya kubuni, kusikiliza hadithi, na kujifunza vitu vipya. Shughuli hizo zilinifanya nijisikie huru, mwenye furaha, na mwenye ubunifu mwingi.

Mara mbili au tatu kwa siku. Asubuhi wakati nafika kazini kisha mchana kidogo na mara ya mwisho jioni. Sijapenda kuangalia mara kwa mara kila dakika. Nafanya hivo tu ili nisije nikasahau au nikafurugika na kazi nyingine. Hii inanisaidia kwa makini na majukumu yangu na pia kudumisha muda wangu wakifamilia na kupumzika.

Ndiyo, napenda kuimba. Asa nikiwa peke yangu au nikiwa nataka kujituliza. Kuimba hunisaidia kutoa hisia, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kidogo. Sijidai kuwa muimbaji bora, lakini ninafurahia mchakato wenyewe kwa sababu hunipafuraha na amani ya ndani.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Ninapenda ladha yake laini na joto lake. Hasa, asubuhi au jioni. Hunisaidia nijisikie nikiwa mtulivu, inanipa nguvu ya kuanza siku au kupumzika baada ya kazi. Kwangu, si hiki kinywaji tu, bali ni muda wa kujituliza na kufurahia utulivu kidogo.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Huwa wananipa furaha kweli kwa sababu wana uchangamfu, kicheko cha dhati na mawazo yasiyo na mipaka. Kucheza nao hunikumbusha kwa mwepesi moyoni, kupunguza mawazo na kufurahia wakati uliopo bila wasi wasi mwingi.

Ninapendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kwa sababu unipa maarifa mapya na kunifungua mawazo. Hata hivyo, pia napenda kuandika mara kwa mara ili kupanga mawazo yangu na kujieleza vizuri zaidi.

Ninapendelea kufanya kazi na wengine zaidi kwa sababu ushirikiano uleta mawazo tofauti na unisaidia kujifunza zaidi. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi pekeangu inapo itaji umakini mkubwa au kupanga mambo kwa utulivu.

Napenda kula wali zaidi kwa sababu ni rahisi kuupika na unaendana na vyakula vingi. Hata hivyo, ugali nao ninauthamini sana. Hasa nikiwa nataka chakula kinachoshibisha na kunipa nguvu zaidi kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda kuoga maji ya moto. Hunisaidia kupumzisha mwili, kuondoa uchovu. Na kutuliza mawazo hasa baada ya siku ndefu. Pia hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu. Na tayari kupumzika au kulala vizuri.

Hapana sana. Siwezi kusema naweka picha zangu mara kwa mara mtandaoni. Huwa nachagua kwa uangalifu kile ninacho shiriki, hasaa kulinda faragha yangu na mara nyingi naweka picha chache tu zinazokuwa na maana au kumbukumbu maalum.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Inanisaidia kuwasiliana, kupata taarifa, kufanya kazi ndogo ndogo na kuendelea kuwa karibu na watu muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa kawaida, nina utaratibu wakunywa chai asubuhi. Huwa naanda chai ya maziwa nikikaa kimya kwa dakikachache kabla ya kuanza shughuli za siku. Wakati huo, hunisaidia kuamka taratibu kupanga mawazo na kwanza siku nikiwa mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Hasa kupiga simu na kutuma ujumbe. Pia, huitumia kupata abari mtandaoni, kupanga shuhuli zangu na kujifunza mambo mapya. Kupitia programu na mitandao ya kijamii kwa kiasi cha wastani.

Kinywaji nina chopenda kunywa asubui ni chai ya maziwa. Hunisaidia kua mka taratibu, kunipa hisia ya utulivu, na kunifanya nijiskie tayari kuanza shughuli za siku. Wakati mwingine, nikihitaji nguvu zaidi, uenda nikachanganya na kahawa kidogo. Hili kupata msukumo waziada.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate wa nafaka nyingi. Ninapenda ladha yake laini kidogo na unipa hisia ya lishe safi na afya. Pia ni rahisi kula na vyakula vingine kama siagi, jamu au mayai. Hiivyo hufanya kifungua kinywa changu kuwa kamili.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Hasa kwa mkutano wa kazi au mazungumzo na familia na marafiki walioko mbali. Hii inanisaidia kuona uso wa mtu, hisia zake, na kufanya mawasiliano yawe karibu zaidi kuliko, ujumbe wa maandishi tu. Pia, video hufanya mazungumzo kuwa ya wazi na ya kibinafsi zaidi.

Kwa kawaida, sipendi kwenda sinema sana. Ila napenda kuenda mara chache tu, labda mara mbili au tatu kwa mwaka, hasa wakati kuna filamu mpya nzuri ambazo zinavutia. Hii, hunipa nafasi ya kufurahia filamu kikamilifu bila kuingiliwa na shughuli nyingine za kawaida za maisha.

Napendelea sana kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu ni haraka na rahisi kurekebisha mawazo. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuandika kwa mkono. Hasa ninapotaka kutulia na kupanga mawazo yangu kwa utulivu zaidi.

Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Hunifanya nijifunze vitu vipya, kuboresha ufanisi wangu na kuendelea kuendana na mabadiliko ya dunia ya sasa. Hasa katika kazi na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea sana. Hii hunisaidia kupumzisha mwili, kutuliza mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi. Hasa nikiwa karibu na maji wakati wa jua kali la mchana.

Nimewahi kufanya kitendo cha wema kwa kumsikiliza na kumtia mtu moyo aliyekuwa na wakati mgumu. Wakati mwingine, maneno ya faraja na uwepo wako vinaweza kumsaidia mtu, ajisikie nafuu na apate nguvu ya kuendelea na maisha.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba. Kunywa maji baridi na kupumzika kidogo. Mara nyingine, husoma au kusikiliza muziki, ili nipate kuepuka joto na kubaki nikiwa mtulivu.

Nikipenda kustaree, hujipanga kukaa kimya, kusoma kitabu, au kusikiliza muziki tulivu. Mara nyingine napenda pia kutembea kidogo nje au kufurahia kinywaji cha moto. Shughuli hizi hunisaidia kupumzika kiakili na kimwili, kuondoa msongo na kujisikia mtulivu zaidi.

Nimewahi kujaribu sushi. Ilikuwa na ladha tofauti na nilivyozoea, hasa kwa sababu ya samaki mbichi, lakini nilivutiwa na jinsi ilivyoandaliwa kwa umakini. Uzoefu huo ulinifungua mawazo kuhusu vyakula vya tamaduni nyingine.